Tabia ambayo naipenda kwa watu wengine ni tabia ya kuwa watu waaminifu na kuwa watu ambayo siwa waongo. Yaani watu wa kusemu ukweli kwa kila kitu ambacho wanasema.

Mimi kwa kawaida huwa na ka ahadi masaa ya saa tatu ama saa nne. Muda wa usiku alafu baadaye naweza kwenda kulala baada ya saa nne ama saa nne na nusu hivi kufika.